Kile kinacho nifanya nifurahi sana. Ni pesa. Pesa inanitia furaha. Inaweza kuwa siku haikuwa na furaha. Lakini ukinipa pesa nipe, bonge la manoti, dola. Furaha yangu inajaa. Tele, tele.

Jinsi ninavyo sherehekea siku yangu ya kuzaliwa, inalingana haswa imekuwa siku gani. Lazima nitakuwa na keki, tutakata keki, kutakuwa na chakula, kutakuwa na vinywaji. Nakaribisha dugu na marafiki, wanakuja tunasherehekea pamoja, tunakula pamoja, tuna, shukuru mwenyezi Mungu kwa kunipa nafasi ya kupata kuona mwaka mwingine.

Jinsi ninavyo wasiliana wafanyikazi wenzangu. Kwa kupitia rununu ni mara zingine moja kwa moja. Mnaagariana mna tungumza. Na hiyo ndio ile jia muhimu na mwafaka zaidi kwa sababu unaeza kuona na kuelewa. Ndio tunatumia simu ya rununu kama mtu ayuko karibu.

Ile aina ya chakula ambayo naipenda sana kukula wakati wa jioni ni ugali na nyama ya mbuzi ama ugali na nyama ya samaki hiyo ndiyo chakula yenye nakula jioni nasikia nimeshiba na inanishikilia usiku mzima vizuri sana.

Hesabu naipenda sana kuanzia pale shuleni nilikuwa napenda hisabati na mpaka wa sahi bado hesabu muhimu sana maishani mwangu na tena wacha maishani mwangu mpaka unapata kila mfanyibiashara kila mtu lazima afani yaeze kujimudu na kujikimu kimaisha.

Pale utotoni nilikuwa napenda kucheza sana. Ule mchezo wa kandanda, mchezo wa kuigiza na hiyo niliicheza kwa umakini sana. Tatu nilikuwa napenda sana kuimba, nilikuwa naimba shuleni nikiwa katika utoto wangu na huo umri mdogo.

Ee natumia mitandao ya kijamii sana sana kuna ule mtandao wa facebook mtandao wa tiktok mtandao wa whatsapp aa mtandao wa instagram mtandao wa x iyo ni moja wapo ya ile mitandao yenye nafuatilia ya kijamii na naitumia kwa kila siku.

Kitambo ndo nilikuwa nasafiri na ramani siku hizi ni gps. Unaeka kwa simu na inakupea mwelekeo kwa njia rahisi sana na tena jia mwafaka. Kwa hivyo, siwezi nikaringanisha ramani na gps. Labda wakati nasafiri kwa jia ya maji. Nikutumia meri sa hivyo anatumia ramani.

Rafiki wagu wa karibu tena sana, jambo la kushtua ni ya kwamba ule rafiki niko naye wa karibu sana, tulikuwa na yeye pamoja shuleni, tukakuwa na yeye kama dugu. Tukakuwa na yeye kazini, kwa mda. Na tena tunakaa tumekaribiana. Mahali anapokaa na mahali ninapokaa ni karibu. Tumekaa sasa hadi imekuwa kama ndugu. Rafiki anayenishikilia wakati namuitaji na namshikilia ananiitaji.

Ule msimu muhimu sana wa mwaka ambao napenda zaidi. Ule msimu wa sikukuu. Ule msimu wa sherehe. Ule msimu wa furaha. Ule msimu wa kufunga mwaka. Na kufungua mwaka mwingine inakuwa msimu muhimu sana maishani wakati kila mtu anafurahia.

Aina ya muziki ambayo nasikiliza kwa mara nyingi sana aina ya muziki inayoitwa rhumba. Rhumba nasafiri masafari ndefu nikisikiza zile nyimbo, nyimbo ziko na meseji nyimbo ambazo ziliimbwa kwa utaratibu na hekima waimbaja hawakuongozwa na tamaa ya pesa waliongozwa na vipawa.